Napenda jinsi watu wanavyo hishi kwa umoja na upendo Napenda vile ambavyo watu wanasaidiana Iwapo mtu anashida watu hujitokeza kwa wingi kusaidia ambaye anapitia magumu Kwa kweli pia napenda ambavyo jinsi watu wanasaidiana kwa kuinuana kibiashara Unapofungua biashara, watu wa mtaa wetu wanakuja na kukusaidia na kununua kwako ndiposa ukaweze kuinua biashara yako.

Natumia wifi kwa sababu inaniwezesha kuingia mtandaoni kwa urahisi ni ya bei nafuu inasaidia kunionyesha mambo yanayo endelea katika dunia na mambo ya sasa. Sababu ya kutumia wifi ni kwa sababu unapotumia data ya simu maramingi yaisha na maramingine hauna pesa ya kujazilia kwa hivo unabaki bila kuwa na mtandao.

Kila siku mimi hutumia barabara kama njia ya usafiri, ninapoenda kufanya majukumu yangu. Kwa mfano, ninapoenda sokoni, mi hutumia njia ya barabara, ninapo safiri, kuenda kuona wazazi, ama ninapoenda shuleni. Sababu yangu ya kutumia usafiri wa barabara ni kwamba ni rahisi na ni bei nafuu ina Inabei ambayo inawezesha hata wakulima wadogo kusafiri kwa kutumia magari.

Kwa kweli mimi nampenda paka sababu anamonekano wakuvutia sana na anamacho mazuri sana. Pia nampenda paka sababu unapokuwa na paka kwenye nyumba yako inazuia wanyama kama mende na panya wanao haribu vitu katika nyumba kama chakula, sabuni, manguo. Unapokuwa na paka anawafukuza wote na nyumba inaishi bila wanyama wanaoaribu vitu.

Makweli napenda kutumia GPS kwa usafiri wangu na ni nasababu tatu ambazo ni unapotumia GPS ni rahisi sana. Yapili ni kwamba unapotumia GPS inakuonyesha mwelekeo sahihi na inapokonyesha mwelekeo huo pia inakupa kwa wakati halisi. Ndiposa usiweze kupotea.